Asubuhi nilipo amka kitu ya kwanza nilifanya nilielekea jikoni na nikaweza kutayarisha kiamshakinywa ambapo niliweza kutengeneza chai ya maziwa na pia nikaweza kukatakata keki na pia nikaweza kuosha vyombo.

Sina aina ya filamu ambayo ninaipenda lakini kwa mara mingi mimi hua natazama filamu za vichekesho ambapo zinakuaga na vichekesho na pia zinakuaga na mafunzo mengi ambayo inaweza kumsaidia mtu kuendelea na shughuli yake ya kimaisha.

Mimi sipindi kuzungumzia kuhusu siasa lakini wakati mwingine ninapo tembelea marafiki zangu na nikiweza kuwapata wakiongelelea kuhusu siasa. Ninaweza kuchangia na ninaweza kupeana maoni yangu wakati huo lakini kwa mara mingi mimi huwa sizungumzii siasa.

Mimi natumia kompyuta wakati nipo kazini au pia nikiwa nyumbani naweza tumia kompyuta nikiweza kuchunguza kitu yote katika mitandao ya kijamii pia natumia kompyuta ninapotaka kutafuta kitu yoyote kwenye mitandao ya kijamii.

Mchezoji bora ambaye ninamjua ni Michael Jordan kwa sababu alikuwa mchezaji wa timu ya Chicago Bulls na pia aliweza kushinda mataji sita ya NBA. Kwa hiyo, ali tambuliwa kwa uwezo wake wa kufungua ulinzi na uonguzi na watu wengi humchukulia kama mchezojibora kwa muda wote.

Ninashughulikia wateja wote kwa umoja na kuhakikisha kuwa kila mteja ameweza kuhudumiwa kwa jambo lolote analohitaji na pia ninaweza kuwaongelesha vizuri ili wahisi wakiwa wamekaribishwa na waweze kurudi pahali hapa mara kwa mara wanapohitaji usaidizi.

Ninataka kufika pahali pazuri kwa sababu ningependa niwe na ujuzi wakutosha ambapo nitakuwa ninatambulika na nitaweza kupandishwa cheo katika kazi yangu, na pia ningetaka kuwafunza wale watu wadogo ambao wanajiunga nasi wakiwa wapya kwenye kampuni yetu. Ningependa kuwafunza na ningependa kuwa mfano kwenye kazi yangu.

Juisi ya matunda ninayo ipenda ni ya maembe kwa sababu maembe yanapatikana kwa urahisi na maembe yanasaidia mwili na pia yanasaidia tumbo na ukiweza kukunywa juisi hiyo hai hauwezi ukapata shida yoyote ya mwili kwa sababu inasafisha tumbo na inakufanya mwili wako ukae ukiwa mzuri.

Ninapo fanya hili niweze kupunguza matumizi ya plastiki ni kuwa mimi huwa situmia vifaa vya plastiki. Kwa hivyo nisipozitumia nitapunguza matumizi yake na pia ninaponunua kitu yote ikona plastiki. Ninaweza kuhifathi vizuji na pia na ninaweza kupeleka vifaa hivyo kwenye kampuni ya plastiki. Ili waweze kuziunda upya.

Mimi huwa nasheherekea siku kuu na familia yangu kwa kuwa mimi huwa nasafiri kutoka pahali ambapo ninaishi na kuelekea pahali ambapo familia yangu ipo na hapo huwa tunashereherekea kwa kuchinja kuku kuchinja mbuzi na pia kupika chapati hizo chakula zote huwa tunaziandaa na pia kuzikula tukiwa pamoja kwa furaha.

Ndiyo ninapenda hesabu kwa sababu hesabu ni kitu inatumika kila siku. Pahali ambapo ninapata hela yangu kila mwisho wa mwezi, huwa ninatumia hesabu. Niweze kujua pahali ambapo hela zangu nitazielekeza na pahali ambapo hela zangu nitaweza kuweka kwa sababu ya matumizi mengini.

Ndiyo ninapenda kuimba na pia ninapenda kuimba nyimbo za kumsifu mungu. Ila na nyimbo za kumsifu mungu ninapenda kuimba nyimbo zinazo peya mtu motisha. Anapo zisikiza na nyimbo ambazo zina mawaidha ambayo itamsaidia mtu mzima na mtoto.

Ninapenda kuchora kwa sababu unapochora utaweza kuchora kitu mzuri na kitu ambacho ucha utachora utaweza kupatia mtoto mdogo ambaye kitamfurahisha na atasikia vizuri anapo ki kiona karibu naye mara kwa mara.

Marafiki wapya ninaweza kuwakaribisha na pia ninaweza kuwaongelesha na heshima na adabu ili waweze kujihisi wakiwa nyumbani na pia ninaweza kuwatembeza pahali ambapo hawajawahi kuenda ili waweze kupatana na mambo tofauti na watu tofauti waweze kuzungumza hii itaweza kuwa kuwasaidia katika maisha yao.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Google kwa sababu inatoa hudumu muhimu kila siku ambapo inaongeza sanaa kwenye AI na taarifa duniani na pia ni rahisi na bure kwa watu ambao wanaitumia na pia watu wanaipenda kwa urahisi na huduma nyingi ambazo inaweza kutupatia.

Ninapotembea. Mimi napenda kutembea kwa utaratibu. Kwa sababu wakati utatembea kwa utaratibu, hutaweza kupatana na hatari yoyote na utaweza kufika mahali unapoenda na kuweza kurejea nyumbani ukiwa salama salmini. Kwa hivyo kutembea kwa utaratibu ni kitu ya maana sana kwenye maisha ya mtu.

Mimi aina ya keki ninayo ipenda sana ni keki ya chocolete, kwa sababu hiyo keki ni tamu na ina latha mzito na pia watu wengi huipenda sana. Hiyo keki unapo ikula inawezanga kusaidia mwili wako na pia ukisha kula unajihisi ukiwa mwenye shibe.

Njia ambayo mimi hutumia ni napo safiri. Mimi huwa natumia magari kila wakati. Kwa sababu magari unaweza ukaipata pahali popote na unaweza kulipa nauri yako na kueza kufikishwa pahala ambapo unaelekea. Kwa hivyo mimi huwa natumia matatu.

Mwezi ambao ninaupenda zaidi wa mwaka ni mwezi wa Disemba kwa sababu huo mwezi ni mwezi wa sherehe, ni mwezi wa kufurahia na familia na marafiki na ni mwezi ambao unaweza ukasafiri kutoka pahala pamoja mpaka pahali pengine ukienda kutazama tamaduni tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti.

Mimi napenda kulala mapema kwa sababu ninapolala mapema nitaweza kuamlka mapema nikiweza kuamka mapema nitaweza kufika kazini mapema na sitachelewa na sitajipata kwa shida na meneja wangu kwa sababu ya kuchelewa kazini.

Mtaa wangu ni naupenda kwa sababu watu hukuwa naishi naupendo, watu hukuwa nafanya vitu wakiwa wameungana, na watu hukuwa naheshimiana, na pia kunapo tokea jambo fulani au sherehe fulani au shida fulani, tunashirikiana sisi watu na kuweza kusaidiana.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini mafunzo ya kutumia teknolojia tofauti tofauti ambapo hizi teknolojia zimekuja kusaidia na kurahisisha kazi ambapo unapoandika ripoti ya kutumia teknolojia itaweza kukusaidia uweze ukaandika ripoti kwa haraka na ukaweza ukaandika kitu sahihi.

Kumbu kumbu ambayo na kumbuka ni kumbu kumbu ya utotoni pahali ambapo tulipo kuwa tukicheza na watoto wenzangu wakati huo, tuliweza kuelekea moja kwa moja mpaka kwa shamba fulani ambayo ilikuwa imepandumwa mahindi na tuliweza kuchezea kwenye shamba hilo na kuharibu mazao yote ambayo ilikuwa imemea kwenye shamba hiyo.

Mwaka wa elfu moja, tisini na ishirini, mpaka mwaka wa elfu moja, tisini na telatini, ilibadilisha bezi boli kabisa, ambapo Babe Ruth wa New York yankees alianza kupiga homeruns nyingi kuliko ilivyo wahi kuonekana. Kabla yake, mchezo ulikuwa wa mbinu ya kukimbia, baada yake akawa wanguvu na mashabiki wakaongezeka sana. Hapo ndipo beziboli ilianza kuitwa mchezo wa mataifa. Huu ndiyo mwaka mkuu uliofanya beziboli kuwa maarufu duniani.

Hapana mimi huwa sigawanyi taka zangu kwa sababu taka huwa naziweka pahali pamoja ambapo ninapozieka pahali pamoja baadaye zikiweza kujaa huwa naweza kuzichukua na kuzipeleka pahali pazuri ambapo tumetengenezewa pa kueka taka taka.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu katika maisha yangu ni mama yangu kwa sababu mama yangu aliweza akanilea, mhh akaweza kunifunza mambo mazuri, jinsi ya kuongelesha watu wazima, jinsi ya kuongelesha watoto, jinsi ya kuongelesha watu wazee, kwa hiyo ilinisaidia sana katika maisha yangu.

Wakati wa baridi kali, huwa nahakikisha nimeweza nikavaa mavazi mzito ambayo itanizuia mimi kueza kupata baridi. Kwa sababu unapopata baridi, utaweza kupata homa na utaweza kuwa mgonjwa na kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo mimi huwa nazuia hayo yote kutendeka.

Ndiyo, nimewahi nikashiriki mashindano, ambapo, nilishiriki mashindando nikiwa mtoto. Nilikuwa shule ya msingi, ambapo nilishiriki mashindano ya kukimbia, ambapo niliimbuka nikiwa mshindi na nilikuwa nambari moja. Walimu walifurahia, wazazi walifurahia na pia mimi nikafurahia.

Mimi ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta ilikuja kurahisisha mambo ambapo kwa watu wa kitambo walikuwa wanaandika kwa kutumia mkono lakini kompyuta inakusaidia ukaandika kwa haraka na kuweza kukamilisha ripoti au jambo ambalo unafanya kwa haraka.

Mimi kwa mara mingi huwa napenda AC kwa sababu AC unaweza ukaitumia ukiwa kwenye nyumba wakati kuna joto. Sio lazima ushinde ukitumia upepo wa nje ukiwa kwa nyumba na pia inafanya mwili wako usikie ukiwa umetulia wakati kuna joto mingi sana.

Nguvu zangu kazini zipo kakita mikono yangu na pia kwenye miguu yangu. Ambapo, huwa naweza kufanya kazi yangu kwa utaratibu nikitumia mikono yangu na huwa natumia miguu yangu ninapoelekea kazini. Kwa hivyo, nguvu zangu ziku katika mikono yangu.

Vitu ambavyo ninapenda kununua kila wakati ni vitu vya kukula. Kwa sababu huwa naweza kununua vitu hivyo na badaye nikisha zikula zinaweza kusaidia mwili wangu. Hizi vitu huwa naweza kununua ambazo zimepikwa au niweza kununua zanyen intakuja kupikia nyumbani wangu.

Tunamahusiano mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu mimi huwa na waheshimu na pia nikiwaongelesha na waongelesha kwa adabu. Pia wao wananiheshimu kwa sababu mimi huwaonyesha heshima na mimi huwafanyia kila kitu kwa utaratibu. Huwa wanafurahia sana.

Nywele yangu huwa nailea kila wakati kwa sababu mimi kutoka nizaliwe, sijawahi kuinyoa nywele yangu. Nywele ambayo nimewahi kunyolewa ni ile nywele nilizaliwa nayo nikiwa mtoto ambapo mama yangu mzazi aliweza kuinyoa nywele hiyo. Kutoka wakati huo sijawahi kuhinyowa nywele yangu.

Mradi wangu nikiwa kazini, ninaweza kuufanya na kuufwata kwa utaratibu, kwa sababu, nina ratiba inayonisaidia ambayo nimejiandikia mimi mwenyewe, kwa hivyo, ninaweza kunisaidia niwe nafanya mambo yangu kwa utaratibu na kwa usahihi, watu wananipenda kwa jambo hilo.

Mimi hufanya mambo mengi ili niweze kujitunza. Jambo la kwanza ninalo lifanya niweze kujitunza. Mimi huwa napika chakula kitamu na kuweza kukila. Hicho chakula huwa kinasaidia mwili wangu. Jambo la pili huwa nafanya, mimi huwa nafanya mazoezi. Nikipata wakati, mimi kila jioni huwa nafanya zoezi. Mwili wangu na uangalia vizuri na huwa na hakikisha nimeutunza. Hayo ni mambo ambayo mimi huwanafanya kujitunza.

Kinywaji ambacho chabaridi mimi napenda, mimi huwa napenda juice. Na huwa napenda juice kutoka kwa kampuni moja ambayo inajulikana humu nchini Kenya inaitua Del Monte. Mimi huwa napenda vinywaji vyao kwa sababu huwa zimetengenezwa na matunda na haya matunda badao ukisha kunywa inasaidia mwili.

Kazi ambayo ninaichukia ni kazi ya kufua manguo. Mimi hiyo kazi siipendi kwa sababu unapo inama kufua mgongo huwa unaniuma. Lakini inabidi huwa nafua kwa sababu sina mtu mwingine mwenye atakaa atakuja kunifulia hizo nguo.

Sijawahi kwenda kwenye tamasha la muziki lakini Lazima nitatafuta muda au siku niweze kwenda tamasha la muziki na niweze kuburudika kama wale watu wengine ilhali ninaweza tafuta mtu ambaye amewahi kuenda ili aweze kunipeleka humo.

Ndiyo ninawafahamu majirani zangu na pia huwa tunaweza kuongea na majirani zangu na huwa tunashirikiana wakati wa shida na wakati wa sherehe na pia huwa tunaburudika pamoja. Ikiwa jirani ako na shida huwa tunaweza kuenda kutembelea na kuweza kutatua shida hiyo.

Nyama ambayo huwa naipenda zaidi ni nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe huwa naipenda kwa sababu hiyo nyama kuipika ni rahisi na huwa inasaidia mwili kwa aina mingi sana. Hiyo nyama huwa inasaidia mwili kwa sababu huwa inaongeza protein kwenye mwili.

Mimi huwa napendelea suruale kwa sababu unapovaa suruale utaweza kupata joto kwenye mwili wako na pia unapovaa suruale utaweza kuheshimika na watu wengi na pia unapovaa suruale mtu huwa anaficha mwili wake kutoka kwa kiuno kuteremka kwa magoti mpaka kwa miguu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu, kwa kuweka picha zao kwenye mitandao, ili kuonyesha nimefurahia kwa vile mafanikio yao yanaendelea. Pia, nikiweza kuweka mambo hiyo kwenye mtandao, marafiki na jamaa huwa wanaweza kuitazama.

Ngependa kuenda pwani kwa sababu humo mna bahari mzuri, humo mna hewa mzuri na pia majia huko ngependa kuyiona ile majia bulu. Ngependa pia kuenda kuwagelea huko pwani. Na pia itaweza kuunganisha hela zangu niweze kujipeleka pwani.

Timu ambayo ninayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya man u. Hiyo timu naipenda kwa sababu watu wengi wanaipenda na pia huwa naishabikia kwa sababu wachezaji wanakuanga wazuri na huwa pia wanajihitimu katika mchezo wao wa mpira wa miguu.

Mazingira ya kazi inakuwa mazuri kwa sababu wale watu ambo unafanya na wawo kazi pia ni wazuri na pia wanaroho ya utu. Napopata mazingira mazuri unafaa pia nawe kuwa mzuri na pia kuwa mkarimu kwa watu wambo unafanya kazi na wawo.

Programu ambazo mimi huwa natumia mara mingi ni programu ya kwanza huwa natumia facebook, kuweza kuongea marafiki na familia Programu ya pili huwa natumia ni programu ya whatsapp, huwa naweza kutumia ninapo fikisha ujumbe kutoka kwa mtu moja mpaka kwa yule mtu mwingine.

Ndiyo ninapenda mauwa. Mauwa ambayo ninapenda ni mauwa ya rangi nyeupe ambayo inanukia vizuri na pia mtu huwa anaweza kupatiwa mauwa wakati wawote na mtu yeyote. Mara ya mwisho nilipokea mauwa ilikuwa mara ya jumamosi.

Mimi ninapenda kufanya kazi na wengine kwa sababu unaposaidiana kazi na wale wengine kazi inakua rahisi na mnaweza kufanya kwa usahihi kwa hivyo ikiwezekana vizuri kufanya kazi na wengine na pia inawezesha mnaskizana na mnafanya kazi safi.

Ndiyo ninapenda kusoma maoni mtandaoni na ninapenda bado kujua kile mtu anachofikiria. Pia unaposoma maoni mtandaoni inakufunzanga mambo mengi ambayo haukuwa unaweza kujua. Kwa hiyo huwa napenda kusoma maoni mara mingi.

Mara mingi wikendi huwa napenda kutembea mahali tofauti tofauti niweze kuona tamaduni za watu tofauti tofauti na pia mara mingi wikendi huwa napenda kuenda kwa hoteli tofauti tofauti niweze nikakikula chakula chao na nikaweza kukionja na hiyo hua inanipendeza sana.

Mabadiliko yanapo kuja kazini mimi huwa naipokea kwa moyo mmoja na huwa naweza kuifuatilia na huwa naweza kuifanya kwa sababu siwezi taka tukakosana na meneja kwa sababu ya kitu kidogo. Kwa hiyo, huwa nahakikisha nimeweza kuifuata.

Mara mingi mimi huwa naweza kucheza na dada yangu mdogo. Tunapendana sana na huwa tunacheza mara kwa mara kwa hiyo. Mimi ninapotokea kazi. Huwa naweza kucheza na dada yangu. Ama wakati ambapo sijailekea kazi ni. Hwa naweza bado kucheza na dada yangu.

Wakati ni nahitaji msaada kazini, huwa naweza kuomba msaada kwa mtu ambaye ninaona atanisaidia. Kwa mfano, nikitaka kazi, nikitaka msaada kazini, kuhusu kompyuta, ninaweza nikampata mtu ambaye huwa anahusiana na kompyuta na kuweza kumwomba msamaha. Kwa hiyo, sina mtu maalum ambaye huwa naomba msamaha msaada, ninaweza kuomba msaada mtu yeyote.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi kazini nikuweza kufanya kitu na watu wale wengine, mnafaa kuwa mnashirikiana wakati mnafanya kazi, hii huwa inawasaidia muwe mnafanya kazi safi na muwe mna sikizana kwenye kazi yenyu, kwa hiyo ni vizuri kushirikiana na wale wengine wakati mnafanya kazi.